Kwanza wa mimi hupumua kwa kina ili nisiwe na panic kisha natamani hali haraka na hatimaye nichukue hatua zinazofaa siwezi kuruka tu bila kufikiria kwa sababu panic inanifanya inafanya mambo kuwa mabaya zaidi napenda kuwa prepared mapema ili nihisi confident wakati wowote.

Mchezo ninaopenda zaidi katika olimpiki ni mbio za mita mia moja. Ile mbio fupi lakini yenye nguvu mkubwa ambapo wanariadha wanatoka starting block na kukimbia kwa kasi ya ajabu ili kufika finishing line wa kwanza. Ni mchezo unaonifaa sana kwa sababu ni pure explosion of speed, power na technique. Sekunde kumi tu lakini kila milisecond ina maana. Inawakilisha upeo wa uwezo wa binadamu na inaniongeza Underline kila ninapoangalia. Kwa nini naupenda. Kwa sababu ni mchezo wa fastest human in life. Hakuna drama ndefu tu climax moja kubwa. Naona jinsi mwili wa binadamu unavyoweza kufikia kasi karibu arobaini na tano km per hour. Na inanifundisha kuhusu discipline Training na mental strength. Pia ni universal. Kila nchi ina wakimbiaji na inachanganya excitement tension. Mchezo wa olimpiki ninaofurahia sana kutazama ni final year. Katika Beijing mia mbili na nane na London elfu mbili na kumi na mbili ambapo Usain Bolt alishinda na kuset world record. Ile celebration yake ya 2D World ni lightning post. Ni iconic na inaniongeza kicheko na msisimko ili kila nikikumbuka mchezaji ninaompenda zaidi kwa Olympic News and World bila shaka. Mtu wa Jamaica aliyeshinda gold nane. Alibadilisha sprinting kuwa entertainment na Charisma yake inafaa. Pia napenda Michael Phillips wa swimming medal ishirini na nane. Na Eliud kipchoge wetu wa Kenya kwa marathon. Ujasiri wake wa philosophy ya No Human is Limited inaniongoza sana. Wakati wa mchezo wa Olympics, ninahisi msisimko mkubwa pride na unity. Kama udiungu ni mzima unaokusanyika pamoja na kila medal inakuwa hadithi ya bidii na doto. Hata gymnastic inaongeza staajabu kwa flexible na grace. Kwa kifupi, Olympics inanionyesha bora zaidi ya binadamu na mita mia moja sprint ndiyo inanifanya nihisi hayo zaidi.

Chakula ninachopenda zaidi ni nyama choma ile nyama iliyochomwa polepole kwa mgunye moto hasa ya mbuzi au ngombe yenye crust ya nje inayokaa na ndani juisi inatenda inakulwa na ugali moto kachumbari fresh na chumvi kidogo au nyama choma spice. Harufu ya nyama inayochomwa ile smooth au juisi. Naiongeza hamu mkubwa na inafaa kwa gathering au marafiki au family weekend.